Ninatamani kusikiliza mziki leo. Ni aina gani inafaa? Labda mziki wazamani, ule wa baba, zetu. Kuna nyimbo nzuri za taarab, zinaburudisha moyo. Au nisikilize rumba. Inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo, kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wakupendeza, ni usikilize ukijiridia. Mziki unanguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo ni nahisi vizuri. Nitacheza kidogo tu, nyumbani. Hakuna mtu anaona, nitafurahia, bila aibu.

Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekua ngumu sana, nitakaa inje kwenye baraza, nichukue hewa safi, anga nizuri leo, hakuna mawingu, nitakunjua mikono na miguu, mwili unauma kidogo. Labda nitanyua chai ya moto, kupunguza msongo wa mawazo, nitazima simu yangu kwa mda, siwezi sikia kelele za baru wa pepe. Wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi, naomba niwe kimia tu nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu, hii ndio amani ya kweli.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu, nizifute zile, sizitumii, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, niitunze. Programu ya ramani pia, ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo je, zinifaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununuwa mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.